Wakati wa mgogoro, mimi huwa na jaribu kutumia mbinu tatu ambazo zimenisaidia katika maisha ya kazi na ya kibinafsi. Kwanza, ni kutulia na kuwasikiliza kwa makini. Mara nyingi, mgogoro unaibuka wakati mtu anahisi hajasikio. Huwa sishambuli, sisemi mara moja na ngojea, nisikilize hadi mwanadamu amalize. Kisha nikili hisia zao hata kama sikubaliani na hoja zao. Hii inapunguza misukumano na kuleta hewa ya uskizifu. Pili, kuongea kwa uwazi na heshima. Baada ya kusikiliza hua natoa maoni yangu kwa utaratibu. Nikieleza hisia zangu kwa kutumia maneno ya kibinafsi kama ninafikiri badala ya wewe huwa. Ili kuepuka kumlaumu mwingine na kuzingatia tatizo badala ya mtu Tatu, kufuata suluhisho pamoja, mgogoro sio vita ni tofauti ya maoni. Huwa nauita thamira ya kuuliza Tuwezeje kutatua hili pamoja au tupate wapi njia ya kukubaliana Hivyo, tumekuwa timu tena badala ya kupigana. Kwa uzoefu wangu kwenye mazingira ya wateja na walimu nimejifunza kwamba mgogoro si kitu cha kuimbia ni fursa ya kujenga na kuelewa mtu vizuri.